Ndio kama mwanarika sijawahi kusafiri mahali pazuri mbali sana lakini nimeipata fursa ya kutembelea baadhi ya maeneo mazuri karibu na mji au kijijini changu. Napenda maeneo yenye maandhari nzuri uhai wa asili. Na utulivu kwa mfano bustani mbuga za wanyama au mto unaotiririkai humtia furaha na amani. Napenda pia kuona maua miti na mawingu mazuri kwani kunanifanya nijisikie furaha na kutulia. Hali hiyo ya utulivu huongeza hamu ya kugundua na kujifunza kuhusu mazingira ya nayonizunguka zaidi ya hayo napenda kusafiri mahali pazuri kwa sababu ni nafasi nzuri ya burudani na picha. Unaweza kupiga picha nzuri, ya kucheza na marafiki au familia. Na kupata nishati ya furaha. Kwa kifupi, mahali pazuri ni pale panapo ongeza furaha. Utulivu na uzoefu mzuri wa kuona maandhari, maandhari ya asili.